Mimi hujipenda kwa hivyo hiyo hunifanya mimi naweza kujitunza mimi hujitunza kwa kujibaia vitu maridadi maridadi. Kukula vizuri, kulala pahali pasafi, kuenda pahali pasafi. Napunguza udaku, sijihusishi na watu ambao wanaongea vibaya, sijihusishi na mambo ya vita. Naam kwahiyo nitakua nimejitunza pia ki akili kimwili, hasa pale kwa usafi, mimi hukula chakula kilicho oshwa na kikapikwa vizuri naam hivyo ndio mimi hufanya ninapotaka kujifunza.

Mimi huwasha thibitisho wa mara ya pili, yani 2FA method. Pia nami hutumia nywila ambazo ni zangu na mimi pekee yake ndiye nazozijua na nywila tofauti tofauti. Pia mimi husasisha vifaa ambazo natumia ilikuondoa mapengo ya usalama, yani loophole. Mimi pia huhakikisha kuwa sishiriki katika shirika za ambazo zinani itajia ubinafsi wangu kama vile nambari ya ID, namba yangu ya simu na vitu kama hizo. Naam hivo pia hunisaidia huwa ni nalinda faraga yangu pale mtandanaoni.

Mimi upenda kuenda matembezi na marafiki wangu. Mimi pia hupenda kula pamoja na marafiki wangu, kucheza pamoja, kuenda kuogelea pamoja, kusafiri pamoja, na pia mimi hupenda kampani ya marafiki wangu kwa kuwa nikiwa nao hakuna kuboeka napenda pia marafiki wangu wanaponikosoa na tunapokosoana.

Kinachonipa motisha kazini ni, kwanza, malipo malipo ni mazuri sana. Hayo hunifanya pia nami napata kuwa na motisha mingi ya kuendelea kufanya kazi. Pia ni kuthaminiwa. Nikiwa pale kazini na nahisi kuwa nathaminiwa hilo ni jambo pia linalonifanya ninawa na motisha ya kuendelea na kazi wakati mwingine pia, jambo lingine ambalo hunipa motisha ni maeneo nzuri na safi na usalama wangu pale kazini. Ninapojua kuna usalama kazini ninakuwa na motisha ya kuendelea kufanya kazi mahali pale.